Nina malengo ya kukuza biashara yangu na kuiongeza kwa ukubwa ili niwe na kila mahitaji ambayo wateja wanakua wana hitaji. Kwa sababu kwa sasa ni na vitu vichache tu vitu baadhi ambavyo vinanisogezea biashara yangu. Lakini, malengo yangu ni kuwa, hapo badae, nije niongeze, nije niweke vitu vingi. Kwa sababu mahitaji ya hatu ni mengi ila mimi ndio wa shindwa kuyakidhi kutokana na kuwa na kiasi kidogo cha mtaji. Na mtaji unakuwa taratibu taratibu. Lakini kwasabu ndo sehemu hiyo hiyo nategemea kula. Nategemea kulisha, kuvalisha watoto wangu. Nategemea mambo mengine ya kijamii. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kukua ila natarajia kwamba nitakuwa tu na nitaongezeka. Nitaongeza baadhi ya vitu. Kama vile kuweka chumvi, kuweka sukari kuweka mafuta ya kupikia vitu wa mbavyo nahitaji kuviongezea. Kwa sababu ndio vitu ambavyo vinatafutwa sana. Ila kwa sasa hivi nina vitu tu vichache. Nina nyanya, nina hoho nina karoti. Kwa hiyo nahitaji kuongeza vitu kama hivyo ambavyo vinatafutwa sana mara kwa mara. Watu wanahitaji kununua. Kwahiyo nikipata mtaji au nikipata hela nitaweka hivyo vitu. Nitaweka chumvi. Nitaweka sukari. Nitaweka mafuta ya kula alafu nitaweka na viberiti wapo wa chache wa chache pia huwa wanaulizia viberiti. Kwahiyo navyo nahitaji kua navyo, staki kukosa. Ili biashara yangu, izidi kukua na kuongezeka baada ya kukamilisha hayo malengo nitaangalia tena sasa kwa wakati huo. Kuna mahitaji gani tena mengine ya ziada ambayo nitaweza kuyaongezea kwa sasa malengo yangu ndo hayo. Yani hivyo vitu vita vinne chumvi, sukari, mafuta ya kula, pamoja na viberiti. Kwahiyo nikisha kamilisha hayo nitaangalia ziada tena. Kwasabu mahitaji ya watu kila siku ya naongezea mahitaji ni mengi. Watu wengi watamani yani yakifika. Akinunuwa hapa kitu yani apate vitu vingi kwa wakati mmoja. Watu hawapendi kutembea. Tembea kwenda kununuwa huku. Kununuwa kule ya ni hapa ananunua hoho. Kule sijui anaenda kununuwa mboga. Anatoka hapa anaenda kununuwa mafuta. Anatoka hapa anaenda kununuwa labda sukari. Watu wengi wanapenda kupata vitu kwa wakati mmoja mahali pa mmoja. Kwa hiyo kama nitafanikiwa hivyo, nadhani nitaweka vitu vya namna hiyo katika biashara ya.